Neno siri ninapoweka inalingana na ni neno siri la mtandao gani ambao natumia. Kama ni neno siri la kufungua simu, hiyo nayo huwa nimeishika iko kwa akili yangu hakunaha ja ya kuiandika mahali. Na neno siri kama za emails, za whatsapp, izo wala, tunazishika tu, tunazinakili tu kwa akili. Ukiulizwa tu unaiweka hapo na inakubali sasa una makinika sana unatumia neno ambalo unajua huwezi, huwezi lisahau haraka. Ama ata ukisahau unaezajikumbusha na ukapata bado iko katika akil iyako bado umeishika Sasa kuna tu mtandao kadhaa ambayo neno siri zao ni lazima ziandikwe na zifichwe mahali ni kama hizi za Web3, hizi za cryptocurrency, hiyo pesa za kidigitali hizo. Hizo ni lazima uandike mahali, wanaziita passphrase. Saa zingine unapata ni maneno ata 24, ama kumi na mbili. Sasa unapata hizo ni lazima uziandike mahali juu kuzinakili kwa akili inaeza kuwa ngumu kuzishika venye zinafuatana. Sasa hizo unaeza ziandika kwa kitabu na uzifiche mahali ambapo hakuna mtu mwngine anaweza kuzipata. Sababu hizo mtu akizipata anaweza kukuibia pesa zako zote ambazo ziko katika mitandao mitandao hiyo. Sasa hizo ndo neno siri ambazo naeza sema naeza andika, lakini izi za kutumia kama kwa Twitter, Whatsapp ama email hizo zinashikwa kwa kiakili na tunazitumia ivo ivo.

Mimi upenda aina ya filamu mbali mbali na wana tegemea ni filamu inaongelea kuhusu nini. Sana sana napenda hizi filamu za kivita hizi zinaitwa Hollywood. Hizo za watu kupigana kimkono, kutumia bunduki na silaha wa kadhaa hizo naeza angalia. Kuna hizi filamu za kungfu hizi za kichina. Hizo watu wanatumia tumikono peke yake kupigiana. Hizo pia hua napenda na sababu huwa zinafuraisha sana kwa macho. Lakini filamu nazo penda zaidi nizi za Nigeria ambazo za naitu wa Hollywood Izo ndo wanachukua wakatu wangu mingi sana kuziangalia sabu Unapata zangine zina mafundisho ambayo ya naweza kusaidia venye unaeza ishi na watu ama venyemaisha yako naeza endeleza Ukiangalia hizi Hollywood za zamani ambazo zilikuwa na mafundisho mengi mengi Wakadhaa wakadhaa zaizo za kizee Izo unapata huwani nzuri sana kupitisha nazo mda pia kuliko hizi za kisasa ambazo zinaongelea tu mapenzi ama mtu ame hana pesa, anajifanya hana pesa Shana na mkataa badaya napata ya kona pesa hizo napata hata hazina maana Lakini zile za zamani Unaeza jifunza mambo mengi ambayo katika maisha yako unaeza yatumia na sasa hizo ndofila mu a napenda hizo za hollywood za zamani Sio zaki sasa.

Mimi kununua vitu inategemea ni bidhaa na gani na yo itaka na ni mahali wapi raisi naeza kuipata kwa beina fuu na hata niipate ikiwa nzuri kabisa. Nkiitaka vitu kama viakula, mamboga, nguo, izo wanaenda sokoni, soko za kawaida hapo, najua nitazipata zikiwa katika ali nzuri na kwenye bei wastani sana. Izo ntaendea huko sokoni, najua ntazipata vizuri na nikitaka vitu kama mchele, maharage Izo najua kienda katika maduka ya kibinafsi ama ya mtaani Pia ntazipata kwa uraisi sana na bida zengine kama mafuta kupikia Izo napenda kununua kwa wingi Yani kitu kama liter 5 kuenda mbelr Sasa ndo unahenda kwa maduka makubwa yane supermarket huko ndo najua unahiza zipata vizuri na bei nzuri sana Sasa hizo uwa naziendea uko na bidhaabtufauti pia zinamali pa kununuliwa Sasa uwa inategemia ni nini nataka ni kwa bei gani na itaka ama urahisi wake kuipata ama kuipata ikiwa nzuri ni wapi Kitaka vyakula vizuri kama mboga ni sokoni uko unapata vyakula hivyo vizuri sana Kitaka nguo pia ni sokoni unapata kuchagua inyo unataka Kwa benzuri tena raesi sana.

Nimepata kuwa kununua vitu mtandaoni, saa zingine huwa inakua rahisi kuliko kwenda kutembea madukani kuchagua na pia mtandaoni unapata vitu venye viko katika hali nzuri yani kwa quality ziko sawa kabisa Sasa kuna bidhaa nyingi nyingi huwa napenda kununua mtandaoni sababu napata huko ni rahisi na naeza chagua kirahisi bila kuzunguka kwa duka ama kuchoka kuzunguka ama unapata mtandaoni si lazima uzunguke maduka tofauti ukitafuta na mtandaoni ziko kazi yako ni tukuangalia simu, kuangalia kwenye mitandao tofauti, tofauti, tu kama jumia kilimall hapa Kenya Unaweza kuangalia hapo na ujue ni bidhaa gani unataka kirahisi na pia unaweza angalia bei hata bila ya kwenda dukani Sasa kununua vitu mtandaoni hunifurahisha sana sababu ya hiyo kila kitu tunakipata hapo, ninaitisha na ninalipia na ninaletewa hadi mlangoni kwangu bila kwenda mahali popote Sasa huwa nirahisi kwangu kununua bidhaa mtandaoni kuliko kwenda kutafuta dukani Lakini siyo bidhaa zote ninaeza nunua mtandaoni Kuna tu vitu kama nguo, elektroniki Izo naeza kuchagua mitandaoni ndio niletewe na siyo pia elektroniki zote vitu kama simu, izo siza kununua mitandaoni Sasa kununua kweli napenda kununua bidhaa mtandaoni.

Kila siku hitu ni nafua amka, kama ni siku yangu ya kuenda kazi ni taamuka niende nioge njitayarishe, nitoke niende kazini kwa hili nifika kwa muda ufao na nikifika kazini neindela na kazi yangu na kama ni siku ya weekendi nitaamkka, nifanya mazoizi yangu, mwaja mpili tatu Nili kuchangamisha mwili wangu na niweze kupata kiamshakinywa wakawakati ufao ama niinde nitembele marafiki niangalea simiangu venye naniza itumia kwa wakati hiyo na kama ni asubu ya nikiwa katika likizo ndefu Oni kuamkia mazoezi kila siku kwa mda wote ambao nikwa kwa mapumziko Hili mwili wangu uwe sawa niweze kuchangamisha vizuri ya asubu Sasa ipu ndowa na siku zangu za asubu iziko kama ni siku ya kazi ni kwa mkia na kujitayarisha kuenda kazini na kama ni sikuwa makumziko ya likizo ndefu Hapo na amka na kufanya mazoezi kila subui na kama ni weekendi pia na amka na kufua nguo ambazo zinafaa kufuliwa ambazo ni chafu ili niweze kupata mguasafi za wiki inayofata na kama ni jumapili Iyo na iwa ni ya kuenda kanisa Sasa ni kiamka ni kujitayarisha na kuenda kanisa ya asulubui Kwa misa ya subui ili ni yuai Indo ni rudi nyumbani mapema niweze kujitayarisha na kujianda kuenda kazi kwa siku ifataya.

Katika maisha yangu ya utotoni, kuna vitu mbalimbali nilikuwa napenda kufanya ili kupitisha muda wangu kwa wakati ufaao. Wakati nikiwa, nilikuwa napenda kusoma, nikiwa shuleni, napata unasoma vitu mbalimbali, sana sana historia na kuangalia habari ili kujua ni nini inafanyika katika mazingira yangu, nijue ni nani na nani walisema nini, ama ni nani alifanya nini sasa hapa kwa historia, nilikuwa napenda sana kufanya mambo na historia, nikiwa mtoto na pia wakati wangu wa likizo ilikuwa ni kuenda kucheza michezo mbalimbali sana sana kandanda na wenzangu. Ili kupitisha huo muda unapata unakutana na marafiki, mnacheza kandanda mnachangamsha miili na pia katika kucheza kandanda pia unakutana na marafiki wengine, mnapitisha muda vizuri unapata inakuzia kuingia katika tabia ambazo hazifai na nakuwa nikichoka nakwenda kucheza kandanda na kutazama filamu katika ndani ya nyumba na wazazi walikuwa wanatununulia tanda za filamu mbalimbali unajipata unaangalia ili kuzuia kutoka nje sana na wakati ambao haufai kutoka nje, kuwa naangalia tu filamu katika televisheni na wenzangu ama nikiwa peke yangu na familia yangu, sasa hivyo ndio vitu nilikuwa napenda kufanya utotoni unapata zina kuendea vizuri unapoteza muda vizuri. Na maisha yanakuendelea tu vizuri.

Ili kuchagua kama ni kuandika kwa mikono mwa kompyuta, uwa inategemea na urefu wa kazi na ugum wa kazi ambayo ninafaa kuiandika. Unapata kazi ambayo ni kidogo sana ambayo inahitaji hata kurasa moja ni raisi sana kuandika kwa mikono kwa sababu utaandika sana na utachoka haraka lakini kama ni kazi ndefu ambayo ina kurasa mbali mbali kama kurasa ya kumi kwenda mbele hiyo ni raisi sana kuandika na kompyuta sababu ni raisi, kazi yako ni tu kueka na kui kueka tu kwa kompyuta na unayandika kiraisi lakini ya kuandika kwa mikono, vitu kwa kurasa nyingi unapata ni ngumu. Sasa kutumia kompyuta ama kuandika kwa mikono kwangu uwa inategemea uzito wa kazi na urefu wa kurasa pia na pia ni kama ni kazi ya aina gani, sabu kusikwizi unapata kuna kazi unampewa watake kuandikwa na mikono wanataka yenye imeandika na kompyuta. Sasa hapo inakubidi utumie kompyuta na saa zingine pia unapata unaambiwa hii kazi hatutaki ya kompyuta, tunataka uiandike kutumia mikono yako. Sasa mimi kuandika kwa kompyuta ama kwa mikono mara nyingi hutegemea ni kazi ambayo nimeambiwa niandike kutumia nini sabu nikiambiwa nitumie mikono mikono, itabidi nitumie mikono bila kutumia kompyuta, na kusama nitumie kompyuta itabidi nisiandike kwa mikono. Lakini kama mimi mwenyewe kuandika, nigependa sana kuandika kwa kompyuta saabu inanipatia kazi raisi, kuandika kazi zangu na pia ukiandika kwa kompyuta, unapata kama uliandika vitu na makosa. Kompyuta inaweza kukurekebisha na unaandika vizuri. Unajipata unaandika lugha safi, yenye haina shida ama makosa yoyote. Sasa ni eri ujifunze kutumia kompyuta sana sana.

Napenda aina mikutano mbali mbali, lakuanza huwa ni mikutano ya kifamilia sabu unapata katika mikutano ya familia, mnajuliana hali kifamilia Kuna watu naizaka mjawonana, miaka, amata miezi kata na kutokane na mikutano hiyo ya watu kukutana pamoja unapata kuona watu wote wa familia Sasa mikutano ya familia huwa naipenda sana sabu ina nisaidia kuona watu wa familia ambao watu jawonana siku nyingi na pia, nina kusaidia kujua watu wote wa familia sabu sahi venya watu wanaishi mijini. Kunangine tunapoteleana sana wanatoto na watu wajui, wanakua wakubwa. Sasa kutupatana kama kifamilia. Tunaheza juwana na tujue familia yetu venya inakua. Mkutano mwingine napenda tena niya kiyurafiki sabu kama marafiki mnakutana. Mnajadiliana mambo mawili matatu ya kimaisha. Benya mnaiza kujiendeleza na unapata mtu anakuambiata. Ukifanya hivi na hivi unaiza jiendeleza kimaisha. Upate pesa zaidi. Na uzidi kukua Sasa unawona mkitano kama ya kirafiki pia Mkipatana mkijadiliana mambayo Unyumnaweza kujijenga kimaisha unapata unaendelea Mkitano mengine ambayo Uwa watu wanapenda lakini mwisipati ni kama mkitano ya kisiasa sababu mimi si mtu napenda siasa sana Kwa hivyo yo ni mkitano ambayo sitaenda Lakini kwa hivyo mkitano ya kifamilia ya kirafiki hizo wa ni raisi kuenda na mkitano ya kibiyashara Kenda kwa mtuna ya kibiyashara inakupanua akili pia unapata kujua ni biyashara zipi unazafanya ili weze kuanikiwa zaidi kimaisha weze kuongeza mapata yako sasa hapia ni mikutano ambayo mimi upenda sana ya ya kibiashara nisaidia sana kimaisha.